Kipaumbele kikubwa kazini kwa mawasiliano ni uwazi na uelewano. Kwa maneno mengine, kusema mambo kwa wazi na kwa heshima, kusikiliza wengine vizuri sio kuzungumza tu, kuhakikisha ujumbe umeeleweka, kuuliza au kurudia kwa kifupi kuwa mkweli na kitaalamu, kujibu kwa wakati. Mawasiliano mazuri husaidia kupunguza migogoro, kuongeza ushirikiano na kufanya kazi iende kwa urahisi.

Napenda mikutano ambayo inampangilio mzuri na madhumuni ya wazi. Kabla ya mkutano kuanza, napenda kujua lengo lake ni nini ili kila mtu aje akiwa tayari kuchangia. Mikutano mizuri huwa inaanza kwa wakati, haichukui muda mrefu bila sababu na inawapa washiriki wote nafasi ya kutoa mawazo yao. Pia napenda mikutano ambayo kuna heshima na kusikilizana. Sio mtu umoja kuongea muda wote, bali kila mmoja anasikilizwa. Mawazo tofauti yanapo kubalika huwa rahisi kupata suluhisho bora.

Ninaposhughulikia wateja kipaumbele changu ni kuelewa mahitaji yao na kuwahudumia kwa heshima baadhi ya njia ambazo nawahudumia kwanza ni kuwasikiliza kwa makini kwanza nasikiliza kila mteja anachosema ili nifahamu tatizo au ombi lake pili kuwajibika na kwa heshima napata muda wa kuelezea suluhisho au maelezo kwa maneno rahisi na kwa adabu tatu kuwa mkweli au wazi sio kusema vitu ambavyo haziwezi kutimizwa nne kuthibitishwa ili kuelewa baada ya kuelezea nauliza ikiwa mteja ameelewa na kuna jambo lolote analohitaji kufuata hatua ikiwa kuna hatua zinazo hitajika.

Ndi napenda kuogelea kuogelea kuna nipa hisia ya uhuru na utulivu maji hunisaidia kupumzisha akili kupunguza stress na pia ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima pia napenda ule wakati wakua chini ya maji au kusikia mawimbi taratibu kuna leta amani fulani

Kabla ya kulala, mimi hufanya mambo haya. Kwanza, kupumzika kidogo. Kutulia akili baada ya shughuli za mchana, labda kwa kusoma kitabu kidogo au kusikiliza muziki tulivu. Pili, kujiandaa kiafya. Kuoga au kuosha uso tatu, kutengeneza listi ya kesho. Kuandika na kupanga mambo ya kufanya kesho ili nijisikie bila stress. Nne, muda wa kibinafsi, labda reflection, meditation au kufurahia kidogo ama chai au movie fupi tano, kuwa na utulivu wa akili, kuzima simu au mwanga wa elektroniki ili usingizi uwe nzuri. Sita, kuangalia kila kitu tayari, kufunga madirisha, kuweka alarm na kuhakikisha kila kitu muhimu kipo mahali pake.

Napenda waandishi ambao wanaweza kuandika hadithi zao, zinazokushika moyo, kufundisha kitu, au kukupeleka kwenye dunia tofauti. Baadhi ya waandishi ningeweza kuwapenda ni kwanza, Chinua Achembe kwa sababu kazi zake kama Things fall apart. Zinaelezea historia na utamaduni na Afrika kwa njia ya kina na yenye maana. Pili, JK Rolling hasa kwa Harry Potter kwa sababu anaweza kuunda ulimwengu wa kuvutia na wa kufikirisha. Tatu, Paulo Kuelho, kwa sababu vitabu vyake vinatoa mafunzo ya maisha na falsafa kwa maneno rahisi. Nne, Ngoge wa Thiong'o kwa kazi zake zinazoguza jamii na historia ya Kenya, zinanifahamu zinanifahamu zaidi asili ya tamaduni na historia ya Afrika mashariki.